Ninaboresha michakato ya kazi kwa kuanza kukosowa kila hatua bila kujionea huruma, sifanyi vitu kwa mazoeya tu nachunguza kina chopoteza muda na kukikataa kabisa nachambua matokeo si jitihada kwa sababu kufanya kazi sana bila tija ni ujinga mtupu. Najiwekea malengo yanayo pimika ili nijue wazi kama mchakato unafanya kazi au unanishusha. Ninatengeneza ratiba na mifumo, si kutegemea hisia kila kosa nalitumia kama njia ya kuboresha, si kama kisingizio cha kujilaumu natafuta njia rahisi na fupi zaidi ya kufikia matokeo bila kupunguza ubora. Nikiweza kuondoa hatua moja isio na mchango naiondoa bila kusita.